Mimi hupanga kazi zangu kwa kuandika orodha ya majukumu kila siku. Kawaida, mimi huanza na kazi zilizo muhimu zaidi na zinazo hitaji muda mwingi alafu naendelea na zile ndogo. Pia natumia kalenda ya simu kuweka kumbusho ili nisisahau tarehe ama majukumu muhimu.